Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni Google naamini kampuni hii kwa sababu imechangia sana katika kurahisisha upatikanaji wa taarifa kupitia nchini yake ya utafutaji. Pamoja na huduma kama Gmail, Google Maps na Google Drive na ambazo hutumiwa na watu wengi duniani. Pia uwekeza katika usalama wa taarifa za watumiaji na ubunifu wa teknolojia mpya kama akili bandia na mfuko ya kujifunza kwa mashine. Kwa ujumla, ugo imeonyesha uwajibikaji na mchango mkubwa katika kuboresha mahusiano, elimu na kazi za kila siku.

Kipindi cha televishoni ninachokipenda ni vipindi vya elimu na teknolojia. Napenda vipindi vinavyoeleza mambo mapya kuhusu sayansi, ufumbuzi na jinsi teknolojia inavyebandilisha maisha ya watu. Vipindi hivyo hunisaidia kuongeza maarifa, kufikiria kwa upana na kuelewa vizuri dunia ya kisasa. Pia upendeza kwa sababu vinachanganya burudani na elimu. Hivyo mtazamaji upata kujifunza na kubila kuchoka.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni FC Barcelona. Naipenda kwa sababu inajulikana kwa mtindo wake wa kucheza wa pasi nyingi na wakuvutia. Pamoja na historia ile kubwa katika mashindani ya kimataifa pia nimewahi kuwa na wachezaji bora kama Lionel Messi na Xavi ambao walionyesha kiwango cha juu cha nidhamu kipaji na ushirikiano uwanjani. Kwa ujumla Barcelona hunivutia kwa sababu ya soka nzuri. Mshikamano wa timu na heshima yake duniani kote.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa mugu na denisi. Napenda mpira wa migu kwa sababu ni mchezo wa timu unawo changanya mbinu kasi na mshikamano wa mchezaji uwanjani. Na kila mechi uleta mshikamano na msisimuko tofauti. Pia napenda denisi kwa sababu ni mchezo wa mtu moja au wachezaji wawili tu. Unahitaji umakini nguvu na mbinu za haraka. Na kila pointi huunda sindano lenye mvuto mkubwa. Kwa jumla michezo hii univutia kwa burudani na kujifunza mbini mpya.

Ndiyo nafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani tunajuana kwa kuzungumza mara kwa mara na kusaidiana pale inapowezekana kama kushirikiana taarifa au kusaidiana pale mmoja anapohitaji kitu kidogo ingawa si kila mmoja anajulikana kwa undani uhusiano huu unasaidia kujenga jamii yenye mshikamano na ushirikiano.